Mafanikio ambayo nimeyapata kazini, kuna mwaka, ulikuka ni mwaka elfu mbili ishirini na nne, niliweza kupandisha ufaulu wa wanafunzi. Kuna mwanafunzi, nilipata ufaulu wa dalaja B. Kuna mwanafunzi, kuna wanafunzi wengi, nilipata dalaja C. Ko ni mwaka ambao, nilipata mafanikio kwa kweri. Na ndo mwaka ambao, nilichaguliwa kuandaa kuwa labaratory technicians, yaani mtalaamu wa maabala. Nilichaguliwa kuwa hivo, kuwaandalia wanafunzi vifaa vya maabala wakati wamtihani wa taifa.

Ndiyo napenda kutembea mistuni kwa sababu mstuni unaweza ukaona wanyama mbalimbali ambao hawaonekani kwa maeneo ya kawaida. Ndiyo napenda sana kutembea mstuni. Alafu pili mstuni kuna kuwa na ule uoto wa asili. Uoto wa asili ambao unakuwa ni wa kijani. Kwa ivo napenda sana kuona ule uoto wa asili. Ikilinganisha na sehemu nyingine. Lakini kitu kingine ambacho ninapenda sana kutembea mstuni ni kwamba mstuni ile mimea inakua inatoa oksijen. Kuna kuwa na hile oksigeni safi, unakuwa unapumua vizuri, unapata raha flani ukiwa mstuni. Kuna kuwa kuna zile sauti za ndege ambao huwezi ukawasikia maeneo ya kawaida tofauti na mstuni. Kwa hio nakuwa ninapenda sana kutembea mstuni.

Mi binasi nategemea na aina ya kazi lakini waka napenda sana kufanya kazi kama inataka mi niwe peke yangu napenda sana kuwa peke yangu kwa sababu kiwa na watu wengine wakakati mwingine inezakaleta shida kutegeana kufanyaje kwa waka kama kazi inataka nifanye peke yangu naifanya tu pasipo kumshirikisha mtu mwingine lakini kama labda inataka tu shirikiane inabidi niite mtu mwingine kushirikiana kwa sababu peke yangu siwezi inabidi nipate msaidizi.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii. Ni metumia mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp, Instagrams, na YouTube, Google. Pia hii waga naitumia sana. Lakini, ambayo naitumia sana ni Facebook. Kwa sababu Facebook, inakua ina marafiki wengi wa nyumbani. Kwahiyo, nakuwa napenda sana kupata hizo taarifa mbali mbali. Zilizo tokea maeneo mbali mbali. Hasa hasa maeneo ya kinyumbani. Kwa saa Facebook, ina watu wengi sana wa nyumbani. Na kuwa napenda sana Facebook kuliko mitandao yote niliyo itaja.

Ndoto yangu kubwa katika ya maisha ni kumiliki gari kubwa, yani scania kubwa za usafri shaji, yani hiyo ni ndoto yangu kubwa sana katika hii dunia ni kilipata hilo gari, inakua imependeza sana, lakini pia ndoto yangu kubwa ambapo zinaendana na hiyo ambayo ni meitaja ni uhuru wa kipesa. Kwa mba huaga naomba Mungu kama akijalia mbeleni kule niwe na uhuru wa kipesa pesa ziwe zinatosha niwe ninaweza kufanya kituchochote kile nikijisikia kuwa hizondo ndo tozangu.

Wezdo ambao natamani sana kuwa nao ni kuwa na uwezo mkubwa wa kutafuta pesa. Yani ukiwa na uwezo mkubwa wa kutafuta pesa, hapo ndio mimi najisikia niko vizuri sana. Yaani hiyo ndiyo matamanio yangu. Kwamba niwe na uwezo mkubwa sana wa kifedha. Labda, bilioni moja, bilioni mbiri. Natamani sana kuwa na huo uwezo, lakini tu, ni mungu hajabariki. Lakini natamani sana kuwa na huo uwezo, wa bilioni moja bilioni mbiri za kiTanzania.

Nikiwa nyumbani napenda sana kufanya usafi, kufanya usafi wa nyumbani, kufanya usafi wa wa nguo zangu, mkoo, mimi huwanga nahisi furaha ni nikiwa nyumbani kwa sababu hiyo, kwa sababu, nakuwa napata muda wa kufanya usafi na kupitia vitu vyangu vingine.

Kinachonifanya mimi nifurahi sana ni ninapokuwa nina piga story na familia yangu. Kwahivyo hicho kitu kinani kuwa kinanifanya mimi ninakuwa na furaha sana nikiwa nyumbani. Ninapopiga story tunabalishana uzoefu, mimi na mke wangu na watoto. Tunapiga story. Hicho kitu kinakuwa kinanipa furaha sana mimi katika maisha yangu kuliko kitu chochote kile.

Mziki ambao napenda kuusikiliza sana ni mziki wa Bongo Flavour. Napenda sana kuusikiliza huu mziki kwa sababu ni mziki ambao ni wa kinyumbani nyumbani. Nakuta kuna wasanii wa Tanzania, hapa, wa Kenya, Uganda. Ndio huwanga wanaupiga sana huu mziki. Kwa hivyo mziki wa Bongo Flavour naupenda sana kuliko miziki yoyote. Japo kuna miziki nyingine ya ajadi, ikiwemo labda lugha ya kisukuma. Napenda sana kuisikiliza, lakini mara zote huwanga napenda sana Bongo Flavour kuliko miziki yoyote ile. Nafuatilia pia na miziki ya ulaya huko, lakini mziki wa bongo Flavour ndio mara kwa mara kuliko miziki yoyote.